Je unapendelea kitanda kigumu au kizuri Haa hili ni swali ambalo ni rahisi sana Kila mtu anapenda kitanda kizuri Sidhani kama kuna mtu yoyote kama kwa dunia ambaye anapenda kitanda ambacho ni kigumu Kwa sababu huwezi ukalala kwa amani Kila wakati unageuka unafinywa Kwa hivyo kila mtu hapa nadhani anapenda Kitanda ambacho ni kizuri, kitanda kigumu la hasha, sidani kama kuna mtu ambaye anaweza kataka, kitanda kama icho.

Jee, iwapo napenda kusoma maoni mtandaoni. Eee, kwa kila mara ambapo ninapo ona video pale mtandaoni, lazima niende pale nisome maoni ya watu, nijue vipi wanavyofikiria, nijue yaani wana maoni magani. Kwa mfano kama video ni ya kitendo cha aibu, Lazima nionde pale nisome maoni yao nijue wanafikiria vipi ama wanasema vipi.

Nini anachokifanya kuwatia moyo wenzangu? Ea watu ambao nawanapenda kuwatia moyo zaidi ni wanafunzi wenzangu, familia pia, au ni madada zangu na wapenda kuwatia moyo sama Kwa hivyo kitu ambacho inachokifanya ni kushiriki nao mazungumzo kutiana moyo kuambia ipo siku, ipo siku, ipo siku tutapata kitu ambacho tunacho kitafuta Kwa hivyo tusikufe moyo Kitu ambacho tu ninacho kifanya ni mimi najituma pia wao waweze kunitazama Waone enyewe kama mimi najikaza hivi Pia wao waweze wakajikaza anataka kufanikiwa katika maisha kwa hivyo Lazima, lazima ni jitume hadi pia wao ambao wako nyuma yangu waweza kujituma kama mimi ili waweza kufika mahali ambapo ntakuwa nimefika.

Zawadi ambayo ni nzuri kabisa ambayo nimewahi pokea nilinunuliwa simu mzazi wangu aliweza kuninunulia simu bada kupita mtiani wa KCSE baada ya kumaliza kidato cha nne niliweza kupita kwa alama za juu sana nilipata alama ya A mzazi alikuwa ameniahidi kuninunulia simu kwa hivyo baada kupata ile alama akaninunulia simu ambayo ilikuwa ni simu nzuri sana. Kwa hivyo hiyo ndiyo zawadi ambayo nimewahi pokea nzuri sana. Sisemi iwapo sijawahi pokea zawadi nyingine lakini hiyo ndiyo ilikuwa nzuri sana. Maana ilikuwa ya bei ya juu kuliko zawadi zingine ambazo nilinunuliwa.

Ni kitu ambacho mimi napendelea kati ya kusoma na kuandika ni kusoma kusoma kusoma imagine unatumia tu macho yako na akili na hakuna kazi mingi lakini jameni ikifika nikwa kuandika kuandika inakuwa wakati mwingine ni vingumu manake unachoka sipendi kuandika sana heri kusoma.

Mkate ambao ninaupenda ni mkate wa superloof Superloaf ni moja wapo ya kampuni kubwa sana hapa mjini ambayo inatengeneza mikate Mkate wa superloaf unakuwa ni mtamu ladha yake unaladha mzuri kwa hivyo ni mkate mbao ni mzuri sana ni naupenda sana.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii Nikuona watoto wote wamesomeshwa Manaake kuna jamii ambazo bado zikonyuma wapeleki watoto wa shuleni Ikiwepo watoto wa wasichana hawapelekwi shuleni Kwa hivyo maendeleo ambayo ningependa sana pia serikali waweze kuingilia ni kuhusu masomo ya wasichana kwa sana maanake ndi ambayo wanaumia wanaolewaa katika ndo waza mapema Kwa hivyo serikali pia inaweza ika ingilia hapo.

Kitu ambacho ningependa kujifunza kipya ni kujua lugha ingine Kwa sasa najua lugha ambazo ninne lakini ni lugha ambazo ni za taifa Kwa hivyo ningependa kujifunza lugha zingine kama chinese Si kiingereza kiingereza na kifahamu ni french kwa hivyo ujerumani ni lugha ambazo ningependa kujua hizo lugha za kigeni Manake mi ni mtu ambaye ninapenda kutembea na anajua siku moja nitapata hizo hela niweze kutembea huko Kwa hivyo ingekua vyema sana kama natambua ama naelewa hizo lugha zao Ili nikitembea huko kuzungumza inakuwa rahisi.

Ushirikiano katika timu yoyote ile ikuwe ni timu ya mpira, ikuwe ni timu ya wanariadha, ikuwe ni timu ya masomo, ikuwe timu yoyote ile, ni kitu ambacho kinaleta ushirikiano ni mazungumzo. Mali ambapo kuna mazungumzo, kunaweza kukakuwa na ushirikiano. Maanake kila mtu anaweza akaongea maarifa yake Akasema kile kitu ambacho kiko moyoni mwake. Kwa hivyo hii italeta ushirikiano. Lakini pale ambapo hakuna mazungumzo Kila mtu anafikiria hivi hivi Lakini hakuna mtu ambaye anaweza akasema na wengine, haileti ushirikiano kamwe.

Teknolojia ya sauti? Eee wakati mwingine siwezi sema ni kila wakati lakini wakati mwingine natumia ya teknolojia ya sauti kama natengeneza video nikeaza nikatumia hii teknolojia ya sauti naweka sauti ambayo ni ya teknolojia badala ya yangu ama narekodi na sauti yangu halafu natumia teknolojia kubadilisha hiyo sauti yangu isikuwe na vikwaruzo hapa na pale.

Programu ya simu ambayo ninaitumia kila siku ni programu ya tiktok ama youtube. Kwa sana sana napenda youtube. Kwa sababu pale kuna mafunzo mengi sana. Unaweza kujifunza jambo jipya. Kaweza ukajua kufanya kitu ambacho hukuwa unakijua kwa hivyo ni programu ambayo ni nzuri sana. Tiktok kwa upande mwingine labda wakati ambapo nimechoka, huwa nimetoka kazini kwa hivyo ni kujifurahisha manake kuna tuvideo pale twa vituko na sarakasi kwa hivyo hii na kuwa ya kujivinjari lakini kwa youtube inakuwa na mafundisho kwaangu sisemi kwa watu wengine.

Wakati wa mapumziko kazini Naweza nikatoka pale nje niende nipigwe na kaupepo mwanana ama niote jua Naeza pia nikafanya mazoezi ya viungo hapa na pale yaani kunyoosha viungo Nadu ukinyoosha viungo Pia unasikia mwili imekuwa nzuri yaani damu inatembea kwenye mwili vizuri.

Simu yangu ninaitumia kwa mafudisho Maanake mimi ni mtu ambaye napenda mambo ya teknolojia. Kwa hivyo simu yangu programu ambayo naitumia sana pale ni youtube. Naingia kwenye programu natafuta kitu ambacho nataka kujifunza. Lazima ikuwe ni kitu mpya ama kitu ambacho sikijui. Ama kuongeza maarifa kwa kitu ambacho ninachokijua. Kwa hivyo naenda hapo najifunza, hiyo ni baada ya kazi kitu kama saa moja jioni. Halafu ikifika saa nne nazima simu yangu mimi. Nafikiri sanne ndio muda ambao ni mzuri wa kuzima simu. Simu ambayo niliitumia ikiwa ya kwanza ilikuwa ni simu ya Eitel Eitel siipendi mimi kutokana na vile ambavyo hiyo nilijua kutumia hiyo yenye nilikuwa nayo. Lakini kwa sasa natumia iPhone ambayo kuna mabadiliko mengi imenisaidia sana.